Uwezo ambao ningependa kuwa nao katika hii nchi ama ni kukua kiongozi bora, kiongozi ambaye anaweza saidia jamii, kiongozi ambaye anaweza saidia watu ambao hawajiwezi, kiongozi ambaye anaweza saidia wale watoto ambao wanatoka familia masikini, waende shule, waweze kupata elimu, kiongozi ambaye anaeza ama nikona huo uwezo wa kubadilisha tabia mbaya. Kuzuia madawa za kulevya nchini, kuzuia wizi, kuzuia mauaji ya ovyo ovyo ama mauaji ya kiholela holela. Nikipata huo uwezo basi naeza nyorosha jamii yetu ikue inafanya mambo mbayo yanatakikana.

Naam mimi ni mtu ambaye huenda kazini kila asubuhi na kurudi jioni saa kumi. Basi nikiifika nyumbani saa kumi mimi huwakilisha nimeenda kwa uwanja kucheza mpira na marafiki zangu na vijana wa jamii yangu ama kufanya zoezi hapa na pale. Pale ninapo toka hapo jioni basi mimi huwenda kujiandaa kutengeneza chakula cha jioni na mimi huenda bafu nikaoge na pia mimi sherehe ambazo mimi huzifanya jioni ni siku ya ijumaa pale ambapo mimi hutaka kuenda kuona filamu ama kuenda kuona filamu mbali mbali ambazo zinaendelea ama kuenda kuona mpira ya waarabu ama mpira ya uingereza kuenda kushabikia timu hizo. Mimi hufurahi ama mimi hufurahi jioni pale ambapo mimi huwa nimetulia nyumbani nikijiandaa kulala kwa baada nimekula lazima nioge na nikule na niingia kwa kitanda ili nieze kupata usingizi ama usingizi ambao unahitajika ama nianze kulala masaa ambayo yanahitajika.

Naam, napenda kupika chakula kitamu ama kupika chakula changu mimi peke yangu. Kwa mfano napenda kupika kuku, kuku ni kumchinja na kumtengeneza vizuri na kumfanya awe na ladha tamu. Pia napenda kupika chakula kama chapati mandazi ambazo ni vyakula ambavyo ukivitengeneza wewe binafsi. Basi vinakuwa na ladha ambayo unaitaka wewe binafsi. Na vinakuwa na mvuto fulani. Naam napenda kupika.

Naam, napenda kwenda pwani, napenda kwenda kuhisi ama kuhisi ule upepo wa bahari ama ule upepo ambao una unyevu fulani, upepo ambao unafanya mwili kutulia. Napenda pia chakula chapupo, cha pwani, kukunywa mchuzi wa pweza, kukunywa maji ya dafu, kuogelea maji ya ziwa. Hiyo ndio kazi nayoipenda. Pia chakula cha pwani ni kitamu. Maana watalii wengi wanaenda uko. Na pia sehemu yenyewe ama jamii yenyewe basi. Ina muonekano mzuri na kuna usafi ambao uko pwani kutokana na ziwa ambao una mvuto ama una mvuto fulani.

Naam, mimi hushughulikia makosa kazini, pale ambapo hukaa chini na wafanyi kazi wenzangu na tukatatua hilo kosa kwa pamoja kama familia, kwa mfano, naam, mimi hushughulikia makosa kazini, pale ambapo hukaa chini na wafanyi kazi wenzangu na tukatatua hilo kosa kwa pamoja kama familia, kwa mfano, lisitokee tena ama kujitokeza tena hivyo ndivyo tunavyo suluhisha makosa katika kazini kwa kuelewana na kwa kuonyesha upole na upendo kwa mtu ambaya anamakosa ama kwa kosa ambalo limeibuka.

Naam, mimi kwa mfano mimi hujikinga na jua kali kwa mfano kuvaa kofia ili iweze kunikinga upande wa uso usichomeke sana na jua ama nisipate magonjwa ya ngozi kutokana na jua kali. Pia kuvalia nguo ambazo zimenikinga ngozi yangu yote kuvalia longi refu na tisheti ama tisheti ambayo ina mikono mrefu ili kukinga ngozi yangu kutokana na jua kali ama kutokana na kuchomeka kwa jua kali basi hapo huwa nimezuia pia magonjwa ambayo yanaweza tokana na kuchomeka kwa ngozi na kusababisha hathari ambazo zinaweza tokea baadae.

Naam, unavyopata wengine wako mstarini wanangoja ama wanangoja kuhudumiwa kwa uasili unafaa kuwa myenyekevu na kuwaheshimu na kusimama nao mstarini na kupanga foleni, ndio unachoka unahisi vibaya lakini lazima uheshimu wale ambao wako mstarini kuwaonyesha upendo na kuwaonyesha kwamba unajuhudi mzuri ama unajuhudi sawasawa na zao.

Waandishi wa vitabu vya karne ama vitabu vya zamani ambayo vimebeba historia hao ndio waandishi ambao nawadhamini na kuwapenda zaidi maana, mwandishi kama wala bin wala, mwandishi wa lugha ya kiswahili ambayo anathaminiwa kwa lugha yake ama kwa ustedi wake wa kuandika vitabu mbalimbali ambavyo huelimisha wanafunzi, ambao husomwa na wanafunzi katika eneo mbalimbali. Basi, waandishi hawa husaidia sana katika kuelimisha na kuongeza elimu kwa watu mbalimbali.

Basi, sehemu ambayo mimi huishi ni sehemu ambayo ni sehemu tambarare ambayo unaweza ona, unaweza ona, sehemu kwa mbali ama unaweona miti ama unaweza ona majirani kwa uzuri. Basi, tuliaza kuhamia kwa mazingira hayo tangu tukiwa watoto, hapo ndipo mababu wetu walizikwa atukumaanisha kwamba hiyo ndiyo sehemu yetu ya urithi kutoka kwa mababu wetu. Sehemu hiyo pia ina mazingira mazuri, ina mazingira masafi, inapata mvua kwa wingi, maana hawa watu, sisi ni wakulima, tunapanda mimea na tunatarajia na mvua, sisi ni wafugaji pia. Sehemu hiyo yenyewe pia ina muonekano mzuri maana pia ina milima mbayo watalii hu penda kuja kuona ama kuvutiwa nayo na miti imepandwa vizuri na mazingira masafi.

Naam, chakula ambacho mimi hukienzi zaidi ni chakula cha pilau na kuku ama pilau nyama. Hicho ndicho chakula ambacho nakipenda zaidi. Ni chakula ambacho kilianzishwa na mama yangu ama siku ya kwanza kukila mamangu alikipika. Na kilikuwa kinaladha ama kilikuwa kimechanganywa na vitu mbali mbali. Kilikuwa kina ladha mzuri ambapo kilikuwa ladha bado ilikuwa inahitajika zaidi. Ama inahitajika, ama ina madini ya kutosha kwa mwili kwa afya yetu. Basi, chakula hiki mimi hupenda kukila angalau mara mbili kwa wiki. Na mimi hufurahi sana ninapokila.

Namu, mimi hupenda kusoma maoni mtandaoni kuona ama kuona nini ambacho watu wanasema kuhusu video fulani labda ama onyesho fulani labda ama historia fulani. Hilo ndio maneno ambayo unajifunza nayo watu wanasema nini kuhusu kitu fulani, watu wanafurahi aje ama wanakichukulia aje ambacho hicho kitu ambacho umekiona. Kwa hivyo mimi hufurahia sana ninaposoma maoni ya watu katika mitandao ili yanaelimisha pia na pia yanachangia mada ya video hiyo.

Naam mimi hupenda chakula kitamu. Chakula kitamu ambacho kina mvuto mzuri. Chakula kitamu ambacho kinamvuto mzuri. Chakula kitamu ambacho kinamvuto mzuri. Baadhi hukupea moyo ama hukutia moyo unapokikula. Ili ukule chakula ambacho kinatosha kwa mwili chakula ambacho kiwe kinaweza kukujenga ama kinaweza kukaa kwa mwili wako kwa muda mrefu hicho ndiyo chakula ambacho huburudisha maana kukula chakula kibaya maana hautakula chakula kingi lakini chakula kitamu nacho utakula chakula kingi ambacho kitatosha mwili wako.

Wazo ambalo niko nalo kwa siku ya leo ni namna naeza saidia watu ambao hawajiwezi katika kijiji changu ama katika sehemu yangu. Kuna watoto ambao hawajaenda shule kwa siku ama kuna watoto ambao wanateseka hawana karo ya shule. Na pia kuna wazazi ambao wanateseka hata hawana sehemu ya kulala. Hiyo ndio changamoto ambayo mimi binafsi ninayo katika familia ama katika eneo langu ama katika jamii yangu. Na vipi naeza kupata hela na kusaidia hawa watoto katika mashughuli zao. Ama kusaidia familia ambazo hazijiwezi katika shughuli zao.

Naam, sipendi kuvaa vipuli, maana vipuli vinaonesha mwonekano ambao si wa kawida ama kwa mwanaume yoyote katika jamii yetu hafai kuvaa vipuli, maana vipuli husemekana kuwa ni wanawake tu wanafaa kuvaa katika jamii yangu. Kwa hivo basi mimi na jamii yetu kama mwanaume haufai kuonekana na vifuli vyovyote katika kwa mwili wako. Hiyo inazuia ama hiyo inafanya tueshimu mila zetu kama wanaume.

Mimi hupanga kazi zangu pahali ambapo mimi hutunza muda ama huenda na muda kila siku kuamka mapema na kuenda kazi. Ama kutoka kazini ili niweze kufanya jambo fulani. Inabidi upange muda wako na uende na muda kwa mfano kwa mabano yaani uende na timetable. Ama ufanye timetable ambayo inamambo hayo yote ambayo yanakuhusu na kuyapanga na kuyafanya kwa wakati moja ama kwa siku bila kugonganisha sehemu mbali mbali.

Kumbu kumbu nzuri ambayo nilikuwa na kutoka utotoni ni kumbu kumbu ambayo nilikuwa kidato ama nilikuwa darasa la pili. Wavijana wenzangu walinidanganya tuende kuiba mzazi wangu nikamuiba shilingi elfu moja. Basi mzazi wangu aliporudi alijua maana alinipata na pesa kidogo zilizo kuwa zikaba zimebaki. Alininyorosha na kunipiga na kunitia adabu. Iyo ndio kumbukumbu ambayo sitaisahau maana. Mzazi wangu hakunisamea alinifunza adabu kuanzia hiyo siku sikuwahi taka tena kukuwa karibu na vijana wabaye ama kufanya wizi.

Mimi hutumia muda wa masaa kama manne ama matatu mtandaoni kabla sijalala. Ama kwa siku basi kwa siku huwa natumia muda kidogo sana maana huwa niko kazini hapa na pale basi haturuhusiwi kukaa na simu mara kwa mara. Lakini inapokuwa nimemaliza kazi yangu siku basi mimi hutumia masaa kama manne ama matatu mtandaoni kusoma habari ambazo zimejiri siku ya leo kusoma kuona nini kimeendelea siku ya leo kuona changamoto ambazo wakenya wamezikumba ama duniani watu wamezikumba hivyo basi.

Naam, mimi natumia simu yangu zaidi pale ambapo pale ambapo kuna kupigia watu ama kuwaandikia baruapepe mara kwa mara kuongea na wazazi wangu. Hasa katika mawasiliano, hapo ndipo natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na pia kusoma ama kuona habari ambazo zimejiri mtadaoni, kuona video, filamu, miziki ambayo imetoka katika sehemu za YouTube. Hapo ndipo hizo ndizo sehemu ambazo ama hivo ndivyo mimi hutumia simu yangu kwa sana. Kuongea na watu ndio kipaumbele zaidi.

Naam vitisho vya mtandaoni mimi hujilinda navyo kutokana na kutokujiingiza ndani ama kutokufuatilia mambo ambayo hayanihusu katika mtandaoni. Mimi nikiingia mtandaoni basi nifanye kazi ambayo imenipeleka huko kama ni kuona habari ambayo zimejiri kama ni kusoma basi niweze kutoka. Lakini ukijiingiza ndani na basi huanza kubishana na watu. Hivo ndivo unajingiza kwa mambo ambayo hayakuhusu yanakuletea changamoto ambazo zitakusumbua maishani amazitakuletea unakosana na watu na hivyo ndivyo. Na hayo ndio mambo yatakikani katika mitandao.